Namkumbuka mwalimu wa somo la hisabati kutoka shule ambaye alikuwa anafundisha vizuri na alikuwa anaweza kutupa mbinu mbalimbali. Lakini bila kusahau kulikuwa kuna njia mbalimbali za kuweza kutatua matatizo yaliopo katika hesabu ambazo tulikuwa tunasoma kwa kipindi hicho. Na ukiangalia vizuri kwamba mwalimu huyu siwezi kumsahau kwa sababu alikuwa ni mwalimu bora sana ambaye alikuwa anaweza kutujali wanafunzi kuangalia umekosea sehemu gani na akakuelekeza. Kwa namna ambayo ni ya kiupole bila ya kutumia nguvu ya aina yoyote ni kitu ambacho kinanifanya. Niendelee kumkumbuka daima na daima kwa sababu alikuwa ni mwanafunzi alikuwa ni mwalimu ambaye anashirikiana vizuri. Na sisi wanafunzi kwa kipindi cho alikuwa hana mambo mengi alikuwa yani kifupi ni kwamba alikuwa ni mtu wa wanafunzi. Na sisi wanafunzi tulimpenda sana ndo maana mwalimu huyu siwezi kumsahau mpaka leo. Na moja ya kitu ambacho mwalimu huyu aliweza kusaidia katika somo lake zuri kabisa la hesabu ambayo ni hisabati. Basi alikuwa ni mwalimu ambaye anataka kila mwanafunzi aweze kuelewa kile ambacho anakifundisha kwa wakati huo. Na kitu hicho kiweze kumsaidia mwanafunzi ili kesho na kesho kutwa basi mtihani wowote ambao utatokea basi aweze kupata alama za juu zaidi. Kwa hiyo mwalimu huyu alikuwa anatumia jitihada mbalimbali alikuwa anatumia pia mbinu mbalimbali ambazo zinatufanya sisi wanafunzi tuweze kuelewa tuweze kushirikiana. Tuweze kufanya vitu ambavyo anavitaka kwa wakati huo. Na alikuwa ni mkarimu sana. Ndiyo maana mpaka leo siwezi kumsahau mwalimu. Nazidi kumkumbuka daima na daima. Kwa hiyo mwalimu wa hisabati kwangu ni moja ya walimu ambao namkumbuka daima na daima. Kwa sababu aliweza kutusaidia katoka katika somo la hisabati ambalo tuliweza kufanya vizuri zaidi. Kwa sababu alikuwa anatumia utu katika kutusaidia sisi wanafunzi kujua ni namna gani tunaweza tukasoma, tukaelewa, lakini bila kusahau ni kwamba tukaweza pia kufaulu mitihani ambayo itakuwa imetolewa kwa wakati huo. Kwa hiyo mwalimu wa hisabati, kwangu ndo mwalimu ambaye siwezi kumsahau kutoka shule.

Ndoto yangu kubwa ni kuweza kuwa mtu ambaye ni maarufu ambaye nitaweza kuwasaidia watu wengine. Na upande ambao ningependa kuwa mtu maarufu zaidi ni katika maswala mazima kujihusisha na masoko ya kifedha ambayo tunabadilishana fedha kwa fedha kutoka nchi moja kuenda nchi nyingine. Kwa hiyo katika upande huo hiyo ndio ndoto yangu kubwa ya kuweza kuwa mtu maarufu. Katika soko la kifedha ambapo nitaweza kuwasaidia watu wengi sana kupata ujuzi wa namna hiyo ambapo watu wao wataweza pia kunufaika, kupata ajira, nitaweza kuwasaidia vijana ambao walikuwa wamekata tamaa na maisha na kuangalia ni namna gani ambayo tunaweza tukasaidiana kwa pamoja ili taifa letu liweze kuenda mbele. Na katika ndoto yangu ni kwamba nikishafanikisha kufikia ndoto yangu basi niweze kuwasaidia watu wenye uhitaji mkubwa ambapo sasa katika watu wenye uhitaji tunasema uhitaji ndio kitu cha msingi na ni kitu ambacho ni kizuri zaidi kwa hiyo watu wao tuweze kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine kutokana na ii namna ambayo tunakuwa tumewasaidia watu wengine kutokana na ndoto yangu kutimia kwa wakati huo ndoto hiyo kuwa kubwa na kufanya vitu vikubwa katika jamii ili kuweza kuimarisha miundo mbinu ambao yupo katika jamii kutokana tu na ndoto ambayo mimi nitakuwa nimeshaitimiza. Kwa hiyo ndoto yangu kubwa ni kuwa mtu mkubwa katika maswala mazima ya kifedha. Katika masoko ya kifedha kuwa mtu ambaye nina ujuzi mkubwa zaidi ambapo mpaka sasa naendelea kujifunza kila siku ili kuweza sasa kuweza kupata ujuzi ambao upo kamili. Na nikishapata ujuzi ambao upo kamili basi niweze kupata faida nyingi katika masoko ya kifedha na mwisho wa siku niweze kuajiri vijana wengine ambao nao wataenda kuwasaidia watu wengine katika kufanya mambo mbali mbali. Kwa hiyo hiyo ndiyo ndoto yangu kubwa zaidi ambayo natamani kuifikia ambapo nikiifikia basi nifanye vitu vingine ambavyo vitaisaidia jamii. Nitakuwa nimewasaidia vijana lakini pia mwisho wa siku maisha ya vijana nayo yatakuwa yamepanda kutoka hatua moja kuenda hatua nyingine. Kwa hiyo hiyo ndio ndoto yangu kubwa zaidi zaidi.